Mimi hupenda chakula kisicho kuwa na mafuta mingi hii ni kwa sababu mafuta mingi inakuwa inaeza hadhiri mahali ya mwili wako na pia inafanya usikie kama umechoka kila wakati. Hii inaeza fanya ukue na magonjwa mengi ambazo inatusumbua humu nchini kenya.

Wakati ya mi mara mingi ninapo hitaji kupumzika ni wakati hizi wakati tuseme ninapotoka kazini mimi huoga ambaye pia baadae huenda sebuleni penye mi ninapenda kuonea sinema zangu ama nasikia mziki pole pole nikingoja ama kufanya vitu zingine kama kupika ili mawazo yasikuwe mengi.